Chakula ninacho kipenda kula jioni ni wali na maharagwe au wali na kuku. Chakula hiki unishibisha na kunipa nguvu baada ya siku ndefu. Mara nyingi ula jioni nyumbani na familia yangu. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu na chenya afya.

Najenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa kuwasikiliza na kuwaheshimu nawasiliana nao kwa uwazi na kwa heshima na nipo tayari kuwasaidia inapohitajika pia napenda kufanya kazi kwa ushirikiano kwa sababu hunisaidia kujenga uaminifu na uhusiano mzuri kazini.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni awe mvumilivu na ajitahidi kila wakati. Ajifunze kusikiliza wengine aheshimu maoni tofauti na asikate tamaa anapokutana na changamoto. Pia ni muhimu kuwa na nidhamu na kujiamini ili kufikia malengo yake.

Sijawahi kujifunza kupiga gitaa lakini ningependa kujifunza siku moja. Ninaipenda sauti ya gitaa kwa sababu hunituliza na hunipendeza sana. Naamini nikipewa nafasi na muda naweza kujifunza na kufurahia kupiga gitaa.

Ninapo furahia kuwa nyumbani napenda kupumzika na kusikiliza muziki au kutazama video. Pia napenda kuwa namuda na familia yangu na kuzungumza na o. Wakati mwingine ninafanya kazi ndogo ndogo za nyumbani au kusoma ili kujiburudisha na kujituliza.

Napenda kusoma vitabu vya motisha na elimu. Vitabu hivi hunisaidia kujifunza mambo mapya na kunijenga kifikra. Pia napenda vitabu vinavyohusu maisha ya watu nahau hadithi zenye mafunzo kwa sababu hunipa maarifa na kunitia moyo.

Ninapokuwa na msongo wa kazi napumzika kidogo na kupumua kwa kina ili kutuliza akili yangu. Pia napanga tena kazi zangu na kuanza na zile muhimu kwanza. Wakati mwingine nasikiliza muziki au kuzungumza na rafiki ili kupunguza msongo wa kazi.

Chakula cha kigeni nimewei jaribu ni kama pizza na sushi. Chakula hiki kililinivutia kwa sababu kina ladha tofauti na nikitamu. Nilifurahia sana kujaribu ladha mpya na kujifunza kuhusu tamaduni wa nchi nyingine kupitia chakula.

Hekima nimejifunza maishani ni kuwa na subira na kushirikiana na wengine. Nimejifunza kwamba kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kwamba heshima na uaminifu hujenga mahusiano mazuri. Pia nimejifunza kushughulikia matatizo kwa akili tulivu.

Somo ni lilo lipenda shuleni ni sayansi. Nililipenda somo hili kwa sababu lilinifundisha jinsi mambo ya navyofanya kazi duniani na kunipa maarifa ya kufikiria kwa kina. Pia lilinifurahisha kwa kufanya majaribio na kuona matokeo yake kwa mikono yangu.

Mara nyingi ninacheza na marafiki zangu au ndugu zangu. Tunafurahia kucheza michezo mbalimbali pamoja, kuzungumza na kubalishana mawazo. Kupata muda wa kucheza nao kunanifanya nijisikie furaha na kujenga mahusiano mazuri kati yetu.